Tabia ya watu inayonichukiza ni wao kuwa na kiburi, mimi sipendi watu wanao kiburi, huwa hawanipendezi, huwa wananisinya sana kwa sababu hiyo si tabia nzuri ya kuwa nao, hawajui kuishi na watu, kuwa na upole utulivu, na hiyo ni muimu sana na unapoishi na watu wengine, wa tumaduni tofauti.